Sada dango mzuri kwenye kazini ni kuwa na kusaidia watu, kuwa na umbri mzuri kwenye kazini na kuweka rekodi zinazofaa kwenye kazini. Ni vizuri kuweka rekodi kwa kazi yoyote ilikuwa na manufaa ama faida.

Mimi nigependa kujifunza kifaransa sababu wageni wengi wanao ingia kwenye nchi yetu ya Kenya, wageni wengi huwongea kifaransa. Na hiyo ni rugha nzuri wakatu napo jifunza kujua ruga nyingi, inasaidia kukomunicate na wale ambao wanaoingia kwenye country yetu. Ndiyo mana mimi napenda kujifunza kifaransa.

Ndiyo, mimi ninapenda kupiga picha sana wakati naenda kutembea matembezi huko nje na nature napiga picha naambia marafiki wangu wanipige picha. Mimi inapenda kupigwa picha sana. Nimejeza picha nyingi kwenye simu yangu. Picha ni hobi yangu. Kuenda kuwa museum kupigwa picha napenda sana.

La, mimi sifanyi kazi kuna timu ya mbali sababu ya watoto. Niko na familia ambayo nafaa kuchunga na nikifanya kazi na timu ya mbali sitaweza kuangalia watoto na sitaweza kuangalia boma yangu. Ndio maana nilichagua kufanya kazi na timu ya karibu sababu ya hata kusafiri. Labda hela wakati unatumia hela wakati unahitaji kusafiri. Ndio mana na niliona ni vizuri nifanye kazi na timu ya karibu.